Maendeleo ambayo ningependa kuona kati jamii yangu ni maendeleo ya kuimarisha mazingira ili yawe safi na yawe bora zaidi. Upanzi wa miti ukieza ongeza zidishwa na pia katika uongozi waeze kujenga barabara na mashule katika jamii yetu. Jamii yetu itakua bora zaidi na yenye hekima zaidi. Kwa hivo ningependa jamii yetu kuimarishwa hivo.

Mimi hutumia masaa matano kwa mtandao kwa kuwa mimi kazi yangu ufanyikiwa ufanyia mtandaoni kwa hivyo mi huchukua muda mwingi sana mtandaoni haswa saidi ya masaa matatu ama matano. Hii pia imeletea shida nyingi na macho zaangu kwa kuwa zinapotazama zaidi hukumbana na shida tofauti tofauti.

Shughuli zangu za weekendi mmi hu hurejea nyumbani na kukutana na familia yangu. Kisha, sisi uzungumzia mambo tafauti tafauti ya nau tukumba sisi kama wana jamii. Kisha, sisi hujiunga katika michizo tafauti tafauti kama vile kandanda, voleboli na urushaji wa mikukii. Hiyo utuweka pomoja kama familia na kama jamika ujumla. Pia bada ya hapo sisi hureje nyumbani na kupika chakula ambacho tunakula wote kwa pamoja.

Msimu wa maka ambao na upenda zaidi ni msimu wa disemba. Msimu huu ni mwisho wa mwaka na unifraisha sana kila mara inapo ushudia. Msimu huu. Pia msimu huu huwa bora zaidi kakua. Watu wote huja pamoja kutoka pembe tafauti tafauti za inji walipo enda kufanya kazi. Kisha uja pamoja, kuka pamoja na kujifunza mambo tafauti pamoja.